Chumba ni sehemu ya ndani ya nyumba au jengo iliotengwa kwa shughuli fulani za kibinafsi au kikazi. Jumba kinaweza kuwa cha kulala, cha kukaribisha wageni, cha ofisi au cha kuhifadhi vitu na mara zote kinapaswa kuwa na mpangilio, usafi na urahisi wa kutumia. Ni sehemu ya maisha ya kila siku kwani hutoa faragha, usalama na nafasi ya kufanya shughuli kwa urahisi na utulivu. Chumbani kini cha maisha ya ndani ambapo mtu hujumuika na familia kufanya kazi kupumzika au kujifanyia mafunzo binafsi. Katika maisha ya kila siku jumba ni sehemu ya muhimu sana kwani kina rahisisha mpangilio wa maisha na shughuli za kila mtu. Katika familia chumba hutoa nafasi ya faragha na mahali pa kukaa pamoja. Katika shule au ofisi, chumba cha madarasa au cha kazi hutoa mazingira bora ya kujifunza au kufanya kazi kwa umakini. Chumba pia kina uhusiano wa kijamii kwa sababu kinaweza kuwa mahali pa kukutana na marafiki, kushirikiana katika kazi au kuandaa mkutano mdogo. Kwa hivyo, chumba ni sehemu ya maisha ambayo inahiruhusu shughuli za kila siku kufanyika kwa mpangilio na kwa urahisi. Athari za jumba ni pale na zinaathiri nyanja nyingi, kijamii. Chumba hutoa mahali pa kuhifadhi faragha, kufanya mazungunzo na kuimarisha uhusiano kati ya watu. Kiuchumi, chumba kinachopanga vizuri huongeza ufanisi wa kazi na kuondoa usumbufu. Na hivyo kuchangia tija ya kila mtu. Kitamaduni, mpangilio wa jumba unaweza kuonyesha mtindo, ladha na utamaduni wa familia au mtu binafsi. Na mara nyingine kuwa ishara ya heshima au hadi. Kielimu, chumba hutoa mazingira ya kujifunza kupanga mazoezi na kuchunguza maarifa mapya kila bila usumbufu wa mazingira. Hivyo, chumba si tu sehemu ya kiasili. Bali ni chombo cha maendeleo ya kibinafsi na kijamii. Kwa upande wangu binafsi, chumba changu kina nafasi kubwa maishani mwangu. Mimi binafsi huwa na hisia za faragha na utulivu ninapokuwa chumbani mwangu. Ambapo napumzika kusoma na kupanga shughuli zangu. Chumba changu kimenifundisha mpangilio, nidhamu na umuhimu wa usafi na mpangilio katika maisha. Kila mara napanga vitu zangu kwa mpangilio mzuri, kuhakikisha mazingira yangu yanafaa kwa kazi, masomo na mapumziko. Pia chumba changu huibua hisia za amani na kunifanya nijisikie huru kufanya maamuzi binafsi na kuboresha tabia zangu. Tafakari binafsi juu ya chumba imeniletea mafunzo makubwa. Nimejifunza kuwa mazingina tunayoishi ndani yake yanaathiri hisia tabia na ufanisi wetu. Changamoto zinajitoteza kama ukosefu wa mpangilio au usafi husababisha usumbufu na kupunguza tija. Huku faida za chumba kilichopangwa vizuri ni nyingi. Huchangia utulivu, ufanisi na kuendeleza nidhamu ya kibinafsi. Pia chumba hufundisha jinsi ya kudhamini nafasi na kujua jinsi ya kutumia kila sehemu kwa busara. Hii inachangia ukuwaji wangu katika, wangu wa kibinafsi na uwezo wa kupanga na maendeleo ya kila siku. Katika mtazamo wa baadaye, neno chumba linabaki kuwa muhimu sana katika maisha yangu. Inanifundisha kupanga, kuzingatia mpangilio na kutumia nafasi kwa busara. Chumba huathiri mtazamo wangu wa maisha na kunikumbusha kuwa mazingira tunayoishi yanaweza kuimarisha au kupunguza ufanisi wetu. Kwa hivyo, chumba si tu sehemu ya kiasili ya nyumba. Bali ni darasa la maisha, linalonifundisha nidhamu, mpangilio, utulivu na ufanisi katika kipengele cha maisha yangu binafsi na kijamii.

Mkono ni sehemu ya mwili wa binadamu au wanyama inayounganisha penga na mkucha. Ni kifaa cha mwili kinachotumika katika shuguli nyingi za kila siku ikiwemo kushika kubeba kuandika kuchora kuchikinga au kuonyesha isia. Mkono una misuli, mifupa, mishipa ya fahamu, na viungo vidogo vinavyowesesha alakati, changamoto sinazoitachika katika maisha ya kila siku. Mkono ni chombo cha kipekee kinajowesesha, wanadamu kufanya kasi, changamano na kushirikiana na wengine. Katika maisha ya kila siku mkono una umuhimu mkubwa kwani hutoa uwezo wa kufanya kazi nyingi na kufanikisha shughuli mbali mbali. Kwa kutumia mkono watu wanaweza kuandika barua kudhibiti teknolojia na kupika chakula. Kushika zana na kushirikiana na wengine kwa mikono ya kirafiki kama vile kushikana mkono. Mkono una uhusiano wa karibu na mawasiliano. Kwani kwa ishara ya muguzo mtu anaweza kueleza hisia heshima na mshikamano. Kwa hivo mkono ni nyenzo muhimu ya utendaji wa mwili kijamii na kihisia athari za mkono ni pana na zinagusa nyanja nyingi za maisha. Kijamii mikono hufundisha ushirikiano mshikamano wa kirafiki na husaidia wengine katika kazi za kijamii. Kiuchumi mkono inahusisha moja kwa moja na uzalishaji. Kwani kazi mingi za mkono uchangia utengenezanji wa bidhaa, biashara na maendeleo ya kila mtu. Kitamaduni mkono hutumika katika ishara za heshima kuimba au kucheza na kuonyesha tamaduni za kijamii. Kielimu mkono ni muhimu katika kujifunza uandishi, michoro, mahesabu na mazoezi ya mkono yanayohusiana na sayansi na sanaa. Kwa hivyo, mkono ni kifaa chenye maana pana kinachochangia ustawi wa binafsi na maendeleo ya kijamii. Kwa upande wangu binafsi, mikono yangu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ambayo ni naitaji sana. Mimi binafsi huwa na uangalifu mkubwa katika kutumia mkono wangu kwa kazi zote. Kuandika maelezo ya shule kusaidia familia kufanya kasi za mkono nyumbani au kushirikiana na marafiki. Mikono yangu imenifundisha ustahimilifu, uvumilivu na umuhimu wa nidhamu katika wakati wa kufanya kazi. Kila wakati ninapo shika kitu na penda kufikiria jinsi mkono unavyonisaidia katika kujifunza kufanikisha malengo na kushirikiana na wengine. Mkono ni darasa la maisha linalo nifundisha nidhamu, usahihi na urahisi wa kufanikisha kila jambo. Tafakari binafsi juu ya mkono umeniletea mafunzo makubwa. Nimejifunza kwamba mikono si tu nyeze ya mwili mbali ni mbali pia ni chombo cha kipekee cha kuwasiliana, kufanya kazi na kushirikiana. Changamoto zinazo usiana na mikono kama majeraha, uchovu au kushindwa kutumia mikono ipasavyo zimenifunza uvumilivu, tahadhari na busara. Faida zake ni dahiri. Mikono utoa uhuru wa kufanya kazi, kuongeza, ticha na kunifundisha jinsi ya kushirikiana na wengine kwa urahisi. Pia imegusa hisia zangu na za kudhamini mwili wangu na uwezo wa kufanya kazi changamano na wengine kwa msaada wa mikono yangu. Kwa mtazamo wa badaaye, neno mkono linabaki kuwa muhimu katika ukuwazi wangu binafsi na kijamii. Inanifundisha kutumia nguvu na ujuzi wangu kwa busara kushirikiana kwa ufanisi na kudhamini kazi za mikono zimeticha. Mikono uhadhiri fikra zangu na kunikumbusha umuhimu wa ustahimilifu, nidhamu na kushirikiana na wengine. Katika maisha ya kilasi. Kwa hivo mikono si tuu kifaa cha mwili mbali ni darasa la maisha linalo nifundisha uvumilivu, nidhamu, ushirikiano na ufanisi. Ukiniwezesha kufanikisha malengo yangu binafsi na kushirikiana na jamii kwa njia yenye maana zaidi.